Mnyama ambaye ni mefuga ni umbwa. Umbwa huwa mnyama ambaye anaelewa kile ambacho anaambiwa na mwenyewe. Pili, umbwa ambaye umemuweka mzuri pia anaweza kukulinda wakati kuna majambazi. Wakati ameona hatari anaweza kututaadharisha usikutwe na mashida yoyote. Pili umbwa awe ya tatu, wakati umbwa mnaweza cheza naye ukiwa umeboeka kwa sababu umbwa anapenda mchezo sana huo mchezo ambao unaweza cheza naye ni kama kuchukua mpira, unaurusha, anakimbia na kuuleta.

Wakati ninaanza kazi, jambo la kwanza ambayo huwa ninafanya ni kuelewa kazi ambayo ninaifanya, vitu ambavyo vinahitajika kufanya kazi ili ikamilike iwe kazi safi na nzuri. Ya tatu ni kupanga viungo ambavyo nitatumia kufanya kazi hiyo. Alafu after hapo ni kuweza kuanza kazi yangu na kuifanya hadi ikamilike.

Jinsi ya kujenga mahusiano na wafanyikazi wengine ni kwa njia ya kukulania pamoja wakati umepewa kazi unawashirikisha mnafanya kazi hio pamoja mnaweza kujuana mnaweza kuwa marafiki wazuri kwa vinginevyo ni kusaidia mtu wakati anahitaji usaidizi wako kwa sababu nyinyi ni wafanyikazi wazuri.

Ndio mimi ninapenda kutembea msituni wakati unaenda msituni huwa ina mandhari ambayo yanapendeza mtu hewa huwa ni safi pia huwa inasaidia mtu kutulia wakati unamambo mengi huwa inasaidia mtu kuona una appreciate the nature vile maumbile Mungu aliumba dunia. Unafurahia kuona miti, mauwa hata pia huwa inasaidia mtu wakati unataka kupumzika.

Ndiyo, mimi ni mtu mwaminifu. Wakati nilikuwa shuleni, nilikuwa ninafanya kosi ya stima ambayo iliitisha mtu kufanya ubunifu moja wako wewe mwenyewe. Wakati huo, niliweza kugundua siri moja na nikaweza kubuni project hiyo ambayo niliitumia wakati wa mtihani wangu wa mwisho. Mimi nilifanya ubunifu wangu mwenyewe kutoka sakafuni hadi kumaliza hiyo project.

Rangi ambayo ninaipenda ni rangi ya majano rangi hii huwa ambayo huwa inapendeza macho wakati ninaiona kwenye vitu vyangu mingi, huwa ninanunua rangi ya majano kwa sababu huwa rangi ambayo haina mambo mingi huwa ni rangi ambayo imetulia huwa ni safi huwa ni rangi ambayo huwa haipati uchafu wakati uko nayo mimi pia nyumba yangu nilijenga na nikaipaka rangi ya majano.

Kila asubuhi ninapoamka, mimi huwa naamka kitu cha kwanza ni kumshukuru Mola kwa kuniamsha, kwa kunipa siku njema na kunilalisha usiku huo. Baada ya hapo, mimi huwa ninaenda na kuteremsha kiamsha kinywa. Baada ya hapo, ninaweza kufanya mazoezi kabla niende bafuni na kujitayarisha kwenda kazini. Mazoezi hii huwa inasaidia akili inachangamka kabisa.

Huwa ninaenda hospitali kila mwezi kuangalia vile mwili wangu unaendelea ni huwa ninaenda kufanya skirini ya mwililmzima kuangalia kama niko na majeraha. Magonjwa ambayo yana chipuka na mimi bia kuyaona. Hii inasaidia mwili wangu kweza kukua na afya njema kwa sababu huwezi pata magonjwa ghafla. Vile ambavyo utaji kinga na kujitahadhari na magonjwa tofauti tofauti hii pia hua inasaidia wewe mwenyewe kuwa na uwezo wakujua vile ambavyo utaweza kukaa na chakula ambacho utakula zoezi ambalo utafanya.